Hekia kubwa niliojifunza maishani ni kwamba maisha yanahitaji subira, juhudi na nidhamu. Nimegundua kuwa hakuna mafanikio yanayokuja haraka bila mtu kujituma. Kila kitu kizuri kinahitaji muda na ukikimbilia mambo mara nyingi unajikuta unakosea au unakata tamaa mapema. Pia nimejifunza kuwa si kila mtu ataelewa safari yako na hilo jambo ni la kawaida. Watu wanaweza kukuona tofauti au wasiamini, unachofanya, lakini muhimu ni kujiamini na kuendelea mbele. Ukianza kuishi kulingana na kwa kulingana na maisha yako na wengine, unajikosesha amani moyoni. Hekima nyingine ni hekima nyingine muhimu ni kwamba mawasiliano mazuri na heshima vinafungua milango mingi. Jinsi unavyoongea na watu, jinsi unavyowasikiliza na jinsi unavyowaheshimu huamua sana fursa utakazopata maishani. Hata pale unapokosea unyenyekevu wa kukubali kosa hujenga heshima zaidi.

Ndiyo. Napenda kutembea msituni. Kutembea msituni hunipa amani ya moyo na kunisaidia kupumzisha akili. Mazingira ya asili, miti, sauti za ndege na hewa safi hunifanya nijisikie huru na mbali na kelele za maisha ya kila siku. Ninapokuwa msituni nahisi kama mawazo yanatulia pole pole kwa muda mzuri wa kutafakari maisha kupanga mipanga au hata kujikumbusha mambo ya muhimu. Kutembea msituni unisaidia kuondoa msongo wa mawazo hasa baada ya kazi nyingi au siku ngumo. Pia napenda kutembea msituni kwa sababu ni njia nzuri ya kujitunza, kiafya, kutembea ni mazoezi na unapafanya kwenye mazingira ya asili yanakuwa na faida zaidi. Unapata hewa safi na mwili unajisikia mwepesi baada ya hapo. Hata hivyo napenda kutembea msituni kwa tahadhari. Nahakikisha niko salama sijapotea na niko sehemu ambayo sibhatari. Nikiwa na tahadhari hizo kutembea msituni huwa ni jambo la kufurahisha lenye manufaa.

Napenda kuongea, napenda kuongea kwa sababu kunanirahisishia kujieleza moja kwa moja bila kujifikiria sana, ninapo ongea naweza kueleza mawazo yangu kwa haraka, kuonyesha hisia zangu na kuhakikisha mtu ninaye mzungumzia au ninaye zungumza naye anaelewa kile ninacho maanisha kuongea hunipa uhuru wa kueleza mambo kwa urahisi kwa uhalisi zaidi ya kuandika. Pia napenda kuongea kwa sababu kunajenga mawasiliano ya karibu kati yangu na watu wengine. Unapo ongea uso kwa uso au hata kwa simu unaona majibu. Unaona majibu ya mtu sauti ya heke na namna anavaeleza. Hii hunisaidia kurekebisha maelezo yangu papo hapo kama kuna jambo halijaeleweka. Zaidi ya hayo kuongea hunisaidia kushirikisha mawazo yangu bila kuchelewa. Wakati mwingine mawazo yanakuja haraka na kuongea hunipa nafasi ya kutoa bila kuyatoa bila kuyapoteza. Pia hunisaidia kujenga ujasiri na kuboresha mawasiliano yangu na watu wa aina mbali mbali.

Napenda mbwa. Napenda mbwa kwa sababu ni mnyama huwa mwaminifu sana. Mbwa wanauwezo wa kujenga ukaribu wa kweli na binadamu. Na mara nyingi wanakuwa kama rafiki wa karibu na mlinzi wa nyumbani. Unapokuwa na mbwa unahisi kama kuna mtu anayekujali na anayekuwa karibu kwa muda wote. Pia napenda mbwa kwa sababu ni wachangamfu na wanaonyesha hisia zao wazi wazi. Wanapofurahi wanacheza, unapokuwa na huzuni, wanakuja karibu kana kwamba wanakupa faraja. Hii hunifanya nijisikie vizuri na kupunguza, upweke au stresi. Mbwa pia husaidia sana katika maswala ya usalama. Uwezo wao wa kusikia au kunusa haraka huwafanya wawe walinzi wazuri wa nyumba. Hii inanipa amani ya moyo kujua kuna mnyama anayelinda na kuwonya pale wanapokuwa na hatari. Kwa hivyo.

Wakati wa mapumziko ya mchana, mara nyingi najipa muda wa kupumzika na kujitunza. Kwanza kabisa, nala chakula kwa cha mchana ili ni kurejesha nguvu baada ya kazi ya asubuhi. Najitahidi kula kwa utulivu bila haraka ili mwili na akili vipate nafasi ya kupumzika kidogo. Baada ya kula napumzisha akili kwa kufanya kitu nyepesi. Wakati mwingine naangalia simu yangu nasoma habari au naangalia video fupi ili kujiburudisha. Hii hunisaidia kuondoa uchovu wa kazi na kunipa nguvu mpya ya kuendelea na majukumu ya mchana. Pia, kuna nyakati ambapo natembea kidogo au napata hewa safi, hasaa kama niko ofisini au nyumbani, kutembea kidogo hunisaidia kunyoosha mwili na kupunguza na kukaa muda kwa muda mrefu sehemu moja. Kama muda unaruhusu napanga kazi zangu za mchana nafakari natafakari kile kilicho baki kufanya na jinsi ya kukimaliza kwa ufanisi. Hii hunifanya nirudi kazini nikiwa makini na mwenye mwelekeo mzuri.

Ninapo shunghulikia udhaifu wangu, huanza kwa kuutambua kwanza, najua kuwa hakuna mtu mkamilifu. Hivyo, kujikubali hunisaidia kuelewa maeneo ninayo hitaji kuboresha. Baada ya kuficha udaifu, kufichua udaifu au kuficha udaifu wangu, hujitahidi kuangalia kama fursa ya kujifunza. Pia, najifunza kuomba msamaha au ushauri, pala inapo hitajika. Nikiwa kazini siogopi kuuliza au kusikiliza maoni ya wengine. Kwa sababu najua kila mtu ana uzoefu wake hii hunisaidia kurekebisha makosa mapema na kuboresha utendaji wangu. Pia najitahidi kujifunza na kujiongeza ujuzi. Kama kuna eneo ambalo ninaona nalemewa natafuta njia kujifunza zaidi iwe kwa kusoma kuuliza au kujifunza kwa vitendo. Nikiwa kazini siogopi kuuliza au kusikiliza maoni ya wengine. Kwa sababu najua kila mtu ana uzoefu wake, hii hunisaidia kurekebisha makosa mapema na kuboresha utendaji wangu. Pia najitahidi kujifunza na kujiongeza ujuzi. Kama kuna eneo ambalo ninaona nalemewa, natafuta njia za kujifunza zaidi. Iwe kwa masomo, kuuliza au kujifunza kwa vitendo. Hatua ndogo ndogo hunisaidia kupunguza udhaifu huo kadri muda unavyo pita.

Ninapokuni nasubiri kwenye mstari, mara nyingi na jihisi mchanganyiko wa hisia. Kwa upande mmoja, naweza kuhisi uchovu kidogo au hasira ikiwa mstari ni mrefu sana na unachelewa. Hasa nikiwa naharaka au shuguli zangu muhimu inasubiri. Wakati huo wakati huo, moyo unakua unaweza kwanza kuhesabu muda na kuchunguza nilini tangu zamu yangu. Lakini kwa upande mwengine pia nahisi utulivu kidogo na nafasi ya kutafakari. Wakati wakusubiri ni muda wakupumzisha ama kupumzika akili kidogo kupanga mawazo yangu au hata kuangalia simu kwa haraka. Hii ina nisaidia kutumia muda vizuri badala ya kuhesabu tu sekunde zinavyo pita. Mwara nyingine, ninapo kuwa kwenye mstari na kuona wengine wakiwa na tabasamu au wakipiga mazungumzo na jihisi furaha kidogo na msukumo. Wakua mnyenyekevu kwenye subira. Kusubiri kuna tufundisha kwa kuwa mvumilivu ni umuhimu kwani kila mtu anasubiri kwa namna yake na akuna alie pangiwa kuwa haraka zaidi kuliko mwingine.

Ndiyo, napenda kulima bustani. Kulima bustani hunipa furaha na utulivu wa akili. Ninapokuwa bustanini ninahisi kama nipo karibu zaidi na mazingira ya asili, na hilo hunisaidia kupunguza mawazo na msongo wa mawazo wa kila siku. Napenda kulima bustani kwa sababu hunipa hisia ya kuridhika. Kuona mbegu zinakua, mimea inachanua, au mazao yanakomaa, kunanifanya nijisikie fahari kwa juhudi zangu. Ni kitu kinachonifundisha subira kwa sababu kilimo kinahitaji muda na uangalizi. Pia kulima bustani hunisaidia kuona chakula safi na cha halisi. Najua ninachokula kimetoka wapi na jinsi kilivyolimwa. Hii inanifanya nijisikie vizuri kiafya na kunipa motisha ya kuendelea kulima.